Mi hupenda kucheza ngoma sana e sana kwanza ngoma zenye za mapenzi nina zipenda sana ngoma za kutuliza moyo hizo za emotions na tena ngoma zenye pia mi hupenda kucheza sana ni ngoma za kusifu Mungu wakati wa muombezi kabla nianze muombezi yangu mimi nitanzani hizo nyimbo za kusifu Mungu wakati pia.